Ninapenda juisi ya embe zaidi sababu ni kwamba embe lina ladha tamu ya asili na harufu nzuri inayavutia. Juisi ya embe pia inavirutubisho muhimu kama vitamin C na E. Ambavyo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya macho. Kile kinachofanya juisi ya embe iwe ya kipekee ni kwamba inaweza kunywewa pekee yake au kuchanganywa na matunda mengine kama machungwa au passion na bado ikabaki na ladhaa zuri. Pia ni juisi inayopatikana kwa urahisi na inapendwa na watu warika zote. Kwa ujumla juisi ya maembe hunipa nguvu, huniburudisha na hunifanya nijisikie vizuri hasa wakati wa joto. Asante.

Chakula ninacho penda kula jioni ni wali na kuku Ninakipenda kwa sababu ni chakula kinacho shikika na hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri Baada ya siku ndefu kuku ina protein zinazosaidia kujanga mwili na wali unipa guvu Pia napenda chakula hiki kwa sababu kinaweza kupikwa kwa njia tofauti kama kuku wa kukaanga au wa kupika kwa mchuzi kulingana na ladha Mara nyingi mimi hufanya wali na kuku kiwe kamili kwa kuongeza boga kama sukumawiki au kachumbari Pia huwa nanunua avocado naongeza kwa wali na kuku Kwa ujumla wali na kuku ni chakula tamu chenye virutubisho na kinachofaa sana kwa chakula cha jioni.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa na nidhamu, subira na malengo yaliyo wazi maishani. Kila mtu anandoto na mipango, lakini ndoto bila juhudi hubaki kuwa mawazo tu. Ni muhimu kupanga muda wako vizuri, kufanya kazi kwa bidii na kujituma ata pale mambo yanapo onekana kuwa magumu. Pili, ningeshauri mtu asiogope kushindwa. Kushindwa ni sehemu ya maisha na ni darasa muhimu sana. Kila kosa linatufundisha jambo jipya na hutusaidia kukua. Badala ya kukataa kukata tamaa ni bora kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele ukiwa na uzoefu zaidi. Ni muhimu pia kuchagua marafiki wazuri. Marafiki wanamchango mkubwa. Wanachangia pakubwa katika maisha yetu. Marafiki wazuri watakutia moyo wakushauri vyema na watakusaidia kufikia malengo yako. Ilhali marafiki wabaya wanaweza kukurudisha nyuma la mwisho ningependa kusisitiza kuji heshimu na kuheshimu wengine heshima hujenga amani, mahusiano mazuri na jamii bora Pia ni muhimu kumtegemea mungu katika kila jambo Kwa sababu yeye hutupa nguvu na mwelekeo katika maisha yetu.

Mafanikio ya binafsi ninayo amini kazini ni uaminifu, bidii na uwajibikaji. Nina amini kwamba mtu anayefanya kazi kwa uaminifu, hujenga heshima na kuaminika na waajiri pamoja na wenzake kazini. Uaminifu husaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi na uleta mafanikio ya muda murefu. Pia ninaamini sana katika bidii na kujituma. Kazi yoyote inapofanywa kwa moyo na juhudi, matokeo yake huwa mazuri. Mtu anayejituma huwa tayari kujifunza mambo mapya. Kukubali changamoto na kuboresha ujuzi wake kila siku. Hii humsaidia kukua kitaaluma na pia kibinafsi. Tu uwajibikaji pia ni mafanikio makubwa kazini. Kukubali majukumu na kuwajibika kwa matokeo ya kazi yako. Iwe ni mazuri au mabaya Uonyeshe ukomafu na uongozi mwajiri humuona mtu kama uyo kuwa na kuwa wa thamani katika taasisi Pia nina amini katika nidhamu ya mda na ushirikiano kujiheshimu kuheshimu mda wa kazi na kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzako huongeza tija na mafanikio ya pamoja kazi si ushindani bali ni timu inayolenga kufikia malengo ya pamoja. Kwa ujumla, nina amini kwamba mafanikio ya binafsi kazini hayapimwi kwa mshahara pekee bali kwa maadili mchango na ukuwaji wa mtu. Mafanikio pia humsaidia mtu kujijengea mustakabali bora na heshima katika jamii.

Ninapenda kuvaa nguo nadhifu, zinazofaa mazingira na zinazoniacha, nijisike huru na kujiamini. Aina ya nguo ninazopendelea hutegemea sana mahali nilipo na shughuli ninayofanya. Kwa maisha ya kila siku, napenda kuvaa nguo rahisi na za kustarehesha kama fulana safi, shati nyepesi, suruali ya jeans au kaki. Pamoja na vyatu vinavyofaa kutembea. Nguo hizi hunipa uhuru wa kusonga na hunifanya nijisikie vizuri siku zima. Hasa ninapokuwa na shughuli nyingi. Wakati wa kazi au hafla rasmi napendelea mavazi ya heshima na nadhifu. Kwa mfano, shati la mikono mirefu, suruali rasmi na viatu vizuri. Nguo hizi huonyesha umakini, nidhamu na heshima kwa watu ninaokutana nao. Ninaamini jinsi unavyovaa ina mchango mkubwa katika taswira yako kazini. Kwa hafla maalumu kama sherehe au mikusanyiko ya kifamilia napenda kuvaa nguo za kitamaduni au za kuvutia kidogo. Lakini bado zenye staha. Hii hunifanya nijivunie utamaduni wangu na pia nijisikie wa kipekee kwenye hafla hizo. Kwa ujumla, napenda nguo zisizo za kupitiliza zenye rangi zinazoligana na zinazofaa umri pamoja na mazingira. Kwangu, kuvaa vizuri si kwa ajili ya kuonyesha mali, bali ni njia ya kujiheshimu na kuwaheshimu wengine.

Nataka kufikia mafanikio ya juu na utulivu katika kazi yangu ambapo nitakuwa nimekua kitaaluma na pia kibinafsi Lengo langu nikuwa mtaalam anayeheshimika katika kazi niinayofanya mwenye ujuzi wa kutosha na uwezo wa kutoa mchango chanya kwa taasisi au jamii Pia ninatamani kufikia nafasi ya uongozi. Ampapo nitaweza kuwaongoza na kuwaamasisha wengine, kushiriki maarifa niliyopata, na kusaidia kukuza vipaji vya watu wengine. Kwangu uongizi sii cheo tu, bali ni wajibu wa kuleta mabadiliko mazuri. Zaidi ya hayo, ninataka kazi yangu inipe huru wa kifedha na maendeleo endelefu. Ili niweze kujitegemea, kusaidia familia na kufikia malengo mengine ya maisha. Ninatamani pia kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kandri teknolojia na maitaji ya kazi yanavyobadilika. Kwa ujumla, nataka kufikia atua ambayo kazi yangu itanipa kuridhika heshima na fursa ya kuacha alama chanya kwa watu wanaonizunguka na wa kizazi kijacho.

Ninaposhirikiana na timu nafanya mambo kadhaa muhimu ili kuhakikisha kazi inakwenda vizuri na malengo yanafikiwa. Kwanza nasikiliza mawazo ya wengine kwa makini. Ninaamini kila mtu ana mchango wa kutoa hivyo kusikiliza hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora. Hii hujenga heshima na kuimarisha mahusiano ndani ya timu. Pili nawasiliana kwa uzazi, kwa uwazi na heshima. Nikiwa na wazo au changamoto nalieleza kwa njia inayoeleweka na bila kuwakadamiza wengine. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migongano na makosa kazini. Pia nashiriki majukumu kwa haki na kuwajibika. Ninapopewa jukumu, mimi hufanya kwa bidii na kuhakikisha nimelikamilisha kwa wakati. Pia niko tayari kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada kwa sababu mafanikio ya timu ni mafanikio ya kila mtu. Naheshimu pia tofauti za watu kama tabia, uzoefu na ujuzi. Tofauti hizi huifanya timu iwe imara zaidi na yenye ubunifu. Badala ya kuzipuuza nazitumia kama nguvu ya pamoja. Nachangia mshirikiano wa timu kwa nidhamu, mshikamano na mtazamo chanya ili tufanye kazi kwa kama familia kama familia moja inayolenga kufikia lengo la pamoja.

Mazigira ya kazi yanakuwa mazuri pale kunapokuepo, heshima, mawasiliano mazuri, na ushirikiano miongoni mwa wafanyikazi. Heshima hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa bila kujali cheo au majukumu yake. Mawasiliano ya kazi na ya ukweli ni muhimu sana. Wakati taarifa zinapitishwa kwa uwazi, wafanyikazi huelewa malengo ya kazi. Majukumu yao na matarajio ya wajiri. Hii hupunguza mikogoro na kuongeza ufanisi. Mazigira mazuri ya kazi yanahitaji uongozi bora. Viongozi wanawasikiliza wafanyikazi wao kutoa mwelekeo sahihi na kuonyesha mfano mzuri hujenga imani na motisha kazini. Ushirikiano na kazi ya pamoja hufanya mazingira ya kazi yao ya kirafiki na yenye tija. Wafanyikazi wanaposaidiana badala ya kushindana kupita kiasi kazi huwa rahisi na matokeo huwa bora Mwisho usawa wa kutambuliwa kwa juhudi huchangia sana mazingira mazuri ya kazi wafanyi kazi wanapo tendewa kwa haki na juhudi zao kutambuliwa hujitoa zaidi na kufanya kazi kwa moyo.

Ninaamini kutoa sandaka au mchango ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila mtu Kwa sababu uchangia kusaidia wengine na kujenga jamii yenye mshikamano kupanda wangu mara nyingi ninafanya mchango kulingana na uwezo wangu na maitaji nilioyaona Hii inaweza kuwa kifedha kama kusaidia watu wasiojiweza kusaidia miradi ya kijamii au mchango katika taasisi ya eilimu na za elimu na afya. Mbali na mchango wa kifedha pia napenda kutuwa mchango wa muda na maarifa. Kwa mfano, kushiriki katika shughuli za kujitolea, kufundisha au kuelimisha wengine au kusaidia katika kazi za kijamii kama usafi wa shule au jamii. Hii ufanya mchango wangu kuwa wamaana zaidi kwani unaadhiri maisha ya watu moja kwa moja. Pia, ninaamini kwamba kuchangia kwa moyo safi na bila kutengemia malipo ni muhimu. Kila mchango, mdogo hau mkubwa, unapoongezo kwa moyo mzuri, unaweza kuleta mambadiliko makubwa. Kwa hivyo, si lazima mchango huwe mkubwa kifedha, bali huwe na tija na uruma. Kwa jumla, ninaona kutuwa sandaka au mchango, si wajibu tu. Bali, ili ni fursa ya kujenga dunia bora. Kwa kufanya hivo, tunasaidia wale wanawitaji, tunajenga jamii yenye mshikamano, na pia tunapata fura na kuridhika kia kili na kirowa. Hii ndio jia ya kufanya dunia kuwa mahali pazuri kwa wote.

Ninapenda kunywa kahawa ya kawaida yenye nguvu kidogo yenye ladha ya asili ya kahawa. Wakati mwingine nikihitaji kitu cha kupendeza zaidi napendelea chai yenye tangawizi au mdalasini hasa wakati wa joto au asubuhi. Pili, maandalizi yangu huanza kwa kuchemsha maji safi na kuchangua unga mzuri wa kahawa au majani ya chai. Mara nyingi hufanywa asubuhi kabla ya kuanza kazi wakati mwili na akili zinahitaji kuto kuchochewa. Kwa baadhi ya watu, kahawa ni ishara ya kuamka na kwangu ni sawa. Husaidia kuanza siku vizuri. Tatu, mara nyingi huongeza sukari kidogo na maziwa kulingana na ladha ninayopendelea siku hiyo. Wakati mwingine, hasa kwa kahawa ya asili, sipendi kuiongeza chochote ili nijue ladha ya kahawa kama ilivyo. Kwa chai, napenda kuongeza mdalasini, tangawizi au ndimu kidogo, ambayo hufanya kinywaji kuwa chenye harufu nzuri na ladha tamu. Nne napenda kunywa kahawa au chai na hali tulivu kama jikoni au kando ya dirisha lenye mwanga wa asubuhi ambapo naweza kukaa kwa utulivu na kufikiria mambo ya siku. Wakati mwingine pia napenda kunywa kinywaji hiki pamoja na marafiki au familia ambacho hufanya iwe tukio la kijamii na la furaha. Tano, bila kahawa au chai yangu ya kawaida nahisi mwili kupoteza nguvu kidogo na akili kuchelewa kuamka. Hii inamanisha napata hali ya uchovu au kuchanganyiko hadi nipate kunywa kinywaji hicho. Na mara nyingi napata furaha na utulivu baada ya kunywa. Kwa ujumla, kahawa au chai sii tu kinywaji kwangu, bali ni sehemu ya utaratibu wa kuwanza siku kupumzika na kufurahia muda mdogo wa utulivu au mazungumzo na wengine.

Asubuhi napenda kunywa kahawa ya kawaida yenye nguvu kidogo na harufu zuri ya asili. Sababu ni kwamba kahawa huchochea mwili na akili. Ikifanya nijisikie macho na tayari kuanza shughuli za siku. Mara nyingi napendelea kahawa isiyo na sukari mingi ili niweze kufurahisha ladha halisi ya kahawa. Wakati mwingine nikihitaji kitu kidogo cha kupendeza huongeza maziwa kidogo au mdalasini. Jambo linalongeza harufu na ladha. Kinywaaji hiki si kinywaji hiki si tu huchochea mwili. Bali pia kinatoa muda wa utulivu wa asubuhi. Wakati unaweza kufikiria kuhusu siku kupanga ratiba au kufurahia mapumziko fupi kabla ya kazi. Kwa hivyo, kwa asubuhi, kahawa ni kinywaji changu cha kawaida. Kinachonipea nguvu, furaha na utulivu wa akili.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni hatua ya kujitambua na kuanza kuwajibika kwa maisha yangu mwenyewe. Ili lilitokea nilipongudua kuwa mafanikio yangu hayatengemei sana watu wengine, bali juhudi, maamuzi na nidhamu yangu binafsi. Tukio ili lilinifundisha umuhimu wa kuweka malengo na kufanya kazi kwa bidii. Nilianza kuchukua masomo na au kazi yangu kwa umakini zaidi, kupanga mda wangu vizuri na kujifunza kutokana na makosa niliokuwa nikifanya apa awali. Haikuwa raisi, lakini ilikuwa hatua ya mabadiliko makubwa katika maisha yangu. Pia, lilinifundisha ufumilifu na subira. Kulikuwa na changamoto na nyakati za kukata tamaa, lakini nilijifunza kwamba kila changamoto huja na funzo. Badala ya kukata tamaa, nilianza kuona matatizo kama nafasi ya kujifunza na kukua. Kwa ujumla, tukio hili lilinifanya kuwa mtu aliyekomaa zaidi, mwenye malengo na mwenye mtazamo chanya kuhusu maisha. Hilo tukio lililo, lililo, lililonifanya nijiamini na kuamini kwamba kwa juhudi na nidhamu mtu anaweza kufikia mambo makubwa maishani.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji kizuri na chenye virutubisho vingi kama calcium na proteini. Ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na mwili kwa ujumla. Napenda kuyanywa asubuhi au jioni, peke yake au nikiyaongeza kwenye chai au kahawa. Wakati mwingine, maziwa hunipa utulivu na kunifanya nijisikie nimeshiba kidogo. Hivyo basi maziwa nisehemu muhimu ya lishe yangu kwa sababu ya nanisaidia kuwa na nguvu na afya bora.

Ndio, napenda kucheza ngoma hasa inapokuwa ni kwa ajili ya burudani na kujifurahisha. Kucheza ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kufurahia mziki na kujisikia huru. Napenda zaidi ngoma zinazoabatana na mziki wakitamaduni au wakisasa, kulingana na mazingira na hali ya moyo. Si lazima niwe mtaalamu, lakini kucheza ngoma hunipa furaha na hunifanya nijisikia mwenye nguvu. Ngoma kwangu ni njia nzuri ya kujieleza, kuburudika na kuwa karibu na watu wengine.

Study muhimu sana kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri nidhamu na usimamizi wa mda. Kwa sababu kazi yoyote inaitaji kuelewana na wengine. Mawasiliano mazuri husaidia kuelezea mawazo, kuelewa matarajio na kushirikiana kwa ufanisi. Pili nidhamu na uwajibikaji ni muhimu. Kuwa mtu anayejituma, anatimiza majukumu yake kwa wakati na anachukua hatua bila kusubiri maagizo kila mara husaidia kufanikisha malengo ya kazi. Ufahamu wa kiteknolojia na ujuzi maalumu pia ni muhimu kulingana na kazi unayofanya. Hii inasaidia kufanya kazi kwa teja, kuboresha, ubora na matokeo na kushindana katika soko la ajira. Ushirikiano na utatuzi wa migogoro ni study nyingine muhimu kazi nyingi zinaitaji kufanya kazi kwa timu na wakati kuna changamoto au tofauti za maoni uwezo wa kutatua matatizo kwa busara huimarisha tija na amani kazini Kwa ufupi, stadi muhimu ni kuwasiliana, vizuri, kuwa na nidhamu kutumia teknolojia vizuri, kushirikiana na kutatua matatizo kwa ufanisi. Izi hufanya kazi iwe raisi yenye mafanikio na yenye kuridhi.

Napenda kufanya kazi na wengine, lakini pia nina uwezo wa kufanya kazi pekee yangu, kulingana na aina ya kazi. Nafurahia kazi ya pamoja kwa sababu unipa nafasi ya kushirikiana mawazo, kushirikishana mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine na kupata suluhisho bora. Kufanya kazi na timu pia hujenga mshikamano na uongeza motisha. Hata hivyo, kuna nyakati ambapo kufanya kazi pekee yangu ni muhimu, hasa pale kunapoitajika umakini mkubwa, mipango au kufanya maamuzi binafsi. Katika ali hiyo, nafanya kazi vizuri kwa sababu ninaweza kujipanga kwa uhuru na kuzingatia lengo moja. Kwa ujumla, ninaamini usawa kati ya kufanya kazi pekee yako na kufanya kazi na wengine ni muimu. Kila njia ina faida zake. Na mtu, na mtu anayabadilika kulingana na mazingira huwa na mafanikio zaidi kazini.

Kueka malengo ya kila mwezi kazini ni jambo muhimu sana kwa mafanikio na mpangilio bora wa kazi. Mimi ufanya ifo ifyo kwa jia ifuatayo. Kwanza ufafanua malengo makuu ya mwezi. Ili kuangalia ni matokeo gani ninataka kufanikisha mwishoni mwa mwezi. Kama kukamilisha miradi fulani kuongeza ufanisi au kufanikisha kazi kwa ubora zaidi. Pili, ungawanya malengo haya makuu kuwa atua dogo dogo. Kwa mfano, ikiwa lengo ni kukamilisha muradi, ninaandika kazi dogo zinazo itajika kila wiki. Hii ufanya malengo yawe ya pitika zaidi na ya sibidiwe kwa wakati mmoja. Tatu, mimi ufafanua vigezo vya kupima mafanikio. Hii ni kuakikisha kila lengoli na kipimocha wazi. Nilini nitakua nimefanya vizuri na nivigezo gani vitakavyo thibitisha kwamba lengoli mefikiwa. Nne, mimi upanga ratibaya kazi kila siku. Ili kuakikisha kila atuwa dogo inafanywa. Hii inasaidia kubaki kwenye mistari, kuepuka uchele waji na kushugulikia kazi kwa wakati. Mwisho, mimi uangalia maendeleo mwisho ni mwa kila wiki na mwisho ni mwa mwezi. Hii usaidia kuona ni malengo gani ya metimizwa. Ni changamoto gani zimejitokeza na jinsi ya kuboresha mpangilio wa malengo ya mwezi unaofuata. Hivyo bazi, kueka malengo ya kila mwezi ni kutabua matokeo unayotaka, kuyagawa atua mdogo, kupima mafanikio, kupanga ratiba na kutathmini maendeleo. Jia hii usaidia kufanya kazi na kufanikisha malego kwa ufanisi.

Usiku, kabla ya kulala ni nafanya shuguli ndogo ndogo za utulivu ili kuandaa akili na mwili kwa usingizi mzuri. Kwanza, hupunguza shuguli za haraka na kuzima au kupunguza matumizi ya simu na kompyuta ili akili ipate kupumzika. Baadae, napenda kusoma kidogo au kufikiria kuhusu siku iliopita. Hii husaidia kutathmini mafanikio, changamoto na kupanga mambo mandogo ya kesho. Ni njia nzuri ya kuondoa mawazo mabaya na kuingia usingizini ukiwa na utulivu. Pia mimi hupanga nguo za kesho na kuandaa vitu muhimu vya kazi au shule. Hii hufanya asubuhi iwe rahisi na isio na msongo wa mawazo. Maranyingi na kunywa kinywaji kidogo cha moto kama chai ua maziwa ambacho hunifanya nijisikie tulivu na tayari kulala. Mwisho hufanya mazoezi madogo ya kupumzika kama kupumua kwa kina au kutafakari kidogo. Hii husaidia mwili kupunguza msongo wa mawazo na kuingia usingizini ukiwa na amani. Kwa ujumla usiku kabla ya kulala ni mda wa kupumzika na tathmini na kuandaa akili na mwili kwa usingizi bora.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni, Arsenal. Timu hiyo inaitwa Arsenal football Club ni timu yenye historia kubwa, mashabiki wengi duniani na mtindo mzuri wa uchezaji unaofutia sana. Arsenal imekua ikipeperusha soka la kupendeza na la kiufundi kwa miaka mingi. Nilianza kuipenda Arsenal tangu nikiwa mdogo. Hasa kipindi nilipoanza kufuatilia mpira wa miguu kwa umakini Nilifutiwa na namna walivyocheza kwa pasi za haraka nidhamu na mshikamano wa timu Pia makocha na wachezaji walio pita Walinifanya nianze kuifuata kwa moyo wote Mchezo mmoja wakunishangaza sana ni ule wa arsenal iliposhinda bila kufungwa katika msimu wa invisibles mwaka wa elfu mbili na tatu elfu mbili na nne Ilikuwa historia ya kipekee kuona timu ikimaliza ligi zima bila kupoteza ata mchezo mmoja Pia kuna mchezo mikubwa ambapo Arsenal imewai Wapiga wapizani wakubwa kwa uchezaji mzuri na ushindi wa kusisimua Mchezaji ninaye mpenda katika Arsenal ni Thierry Henry alikuwa mshambuliaji hatari sana kwenye kasi akili ya mchezo na uwezo mkubwa wa kufunga mabao. Uchezaji wake ulikuwa wa kufutia na ulileta heshima kubwa kwa timu. Arsenal inaposhinda nahisi furaha kubwa, fahari na amasa. Ushindi hunipa tambasamu hunifanya nijisikie nimeunganishwa na mashabiki wengine na hunipa matumaini zaidi kwa michezo inayofuata. Ni hisia ya umoja na furaha ambayo ni ngumu kuelezea.

Ninapenda mambo katha kusuhu mta wangu ambayo unifanya nijisikia nyumbani na salama. Kwanza, napenda amani na utulifu uliopo. Watu wengi wanaishi kwa kuelawana na hali iyo unifanya nijisikia huru kuhishi na kufanya shuguli zangu bila ofu. Mazigira tulifu usaidia kupumzika baada ya siku defu. Pili, napenda ushirikiano wa watu wa mtani. Watu wengi ni wakarimu na tayari kusaidia wakati wa shida au shukuliza kijamii. Pia, hii ujenga mushikamano na kufanya mutawe kama familia mwaja kubwa. Tatu, napenda uraisi wakupata huduma muhimu kama maduka, shule au usafiri. Hii ufanya maisha ya kila siku yawe rasihi na kunipunguzia usubufu wakusafiri bali. Napenda usalama wa mta kujua kuwa kuna uangalizi na watu wanaojali usalama wa wote wote unipa amani ya akili hasa nyakati za usiku. Ivo basi mta wangu na upenda manake unamani, mshikamano, uraisi wa huduma na mazigira yanayo nifanya nijisikie nipo nyumbani.

Wakati wa wasiwasi mimi hufanya mambo kadhaa ili kupunguza mkazo na kurudisha utulivu wa akili. Kwanza, napumzika na kupumua kwa kina. Kupumua kwa utulivu kunasaidia kupunguza moyo kupiga kwa kasi na kuondoa hisia za ofu au shinikizo. Pili, mara nyingi hufikiria kwa utulivu kuhusu tatizo linalonisumbua, nikijaribu kuchambua tatizo kwa mantiki, badala ya kuhisi hofu pekee. Hii husaidia kuona suluhisho zinazowezekana na hatua za kuchukua. Tatu, mimi hupunguza kupumzika kwa njia nyingine kama kusoma, kusikiliza muziki au kufanya mazoezi madogo. Hii husaidia akili kuondoa mawazo mabaya na mwili kupata nguvu mpya. Mara nyingine, mimi huzungumza na rafiki au mtu wa karibu. Maanake, kuzungumza husaidia kuelezea hisia, kupata ushauri na kujisikia kuwa hauko peke yako.

Hekima muhimu sana niliyojifunza maishani ni kwamba mafanikio na furaha hayotokei bila juhudi, nidhamu na subira. Nilijifunza kwamba kila mtu ana ndoto na malengo. Lakini kuyafanikisha kunahitaji kujipanga, kufanya kazi kwa bidii na kushughulikia changamoto bila kukata tamaa. Hata pale mamba yanapokuwa magumu, mtu anayevumilia na kujifunza kutokana na makosa hufanikisha zaidi maishani. Hekima nyingine ni kwamba kuheshimu wengine na kujenga mahusiano mazuri ni muhimu. Maisha si ya mtu mmoja tu mafanikio yetu mara nyingi ya nategemea watu wengine, iwe familia, marafiki au wenzetu kazini. Heshima, msaada na mshikamano hufanya maisha yawe rahisi na yenye furaha zaidi Nimesoma kwamba kila jambo lina muda wake kuwa na subira na kutambua kwamba mambo mengine hayafikii haraka Ila kusaidia kuepuka msongo wa mawazo na kuchukua hatua sahihi kwa wakati unaofaa hivyo basi hekima niliyopata ni kwamba juhudi, nidhamu, subira na heshima kwa wengine ni misingi ya maisha yenye mafanikio na furaha. Ikiwa mtu anaweza kuishi kwa maadili haya, basi maisha yake yanakuwa ya maana na yenye utulivu.

Kueka neno siri salama ni jambo muhimu sana ili kulinda taarifa zako binafsi na akaundi zako mtandaoni. Mimi ufanya ivo kwa jia kathaa. Kwanza, uchagua neno siri ngumu na lisilo dhairi. Abalo linaerufi kubwa na dogo. Namba na alama maalumu. Kwamfano, badala ya kutumia neno siri raisi kama moja bili tatu nne tano mpaka sita. Au jinalangu na petelea kitu kisicho raisi kukisia. Pili, uwa na nenosiri sawa kwa akaundi zote. Kila akaundi mtandaoni ina nenosiri lake la kipekee. Ili, ii usaidia kuthibiti atari iwapo akaundi moja imefamiwa. Napenda kutumia menedja wa nenosiri au programu salama za kuifadhi nenosiri. Hii ufanya niwe na uraisi wa kukumbuka au kutumia nenosiri zenyenguvu bila aja ya kuziadika kila wakati. Napenda kubadilisha nenosiri mara kwa mara asa kwa akaundi muimu kama benki au barua pepe. Badiliko la mara kwa mara usaidia kulinda akaundi dhidi ya ufamizi. Mwisho, mimi upinga kushiriki nenosiri na mtu ye yote, huwa na pinga kabisa na kujifunza kuhusu hatari za mtandao ili kuthibiti taarifa binafsi. Hivyo basi kueka neno siri salama ni kuchangua na kuchangua neno siri ngumu, kutumia tofauti kwa akaundi, kuifadhi kwa njia salama, kubandilisha mara kwa mara na kutoshirikisha na kutoshirikihana na mtu Hili linasaidia kulinda taarifa zangu, mtandaoni.

Aina ya mnyama ninayempenda ni mbwa. Asa mbwa wa kipenzi. Mbwa ni mnyama wakirafiki, mwaminifu na ambaye hufanya nyumba kuwa na furaha zaidi. Mbwa, mbwa huyu anaonekana mzuri na mwenye afya. Mwenye manyoya laini, macho yenye kung'aa na mwili wenye nguvu kidogo lakini wenye afya. Rangi inaweza kuwa nyeusi kahawia au mchanganyiko. Lakini, kila rangi ina uzuri wake. Tabia, zake au mwenendo wake ni wa kirafiki sana. Mwaminifu na unapenda kucheza, mbwa huyu hupenda kutembea, kucheza mpira na kuwa karibu na watu wake. Pia ni mnyenyekevu na anapenda kuonyesha upendo kwa wamiliki wake. Mara nyingi hujifanya kitu cha kuchekesha kama kukimbia na kushika mpira, kuruka au kujaribu kucheza na vitu vya ajabu. Hii hufanya wamiliki wake wafurahi na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Napenda wanyama wa kufungwa kwa sababu wanatoa urafiki wa kweli, furaha na upendo usio wa masharti. Wanaweza kuwa rafiki wa karibu, wakisaidia kuoandoa upweke na mara nyingi hupunguza msongo wa mawazo. Mbwa kwa mfano hujenga hisia ya familia na hufanya maisha kuwa yenye furaha zaidi.

Mimi hufuwa nguo takriban marambiri ama tatu kwa wiki, kulingana na kiasi changuo zilizokusanywa na shughuli za siku. Kwa kawaida, napanga kufuwa nguo mwishoni mwawiki au pale zinapokua zimejaa, ili kuepuka kupoteza muda na nishati kila siku. Kwa nguo za kila siku, kama mashati na suruali ujikusanya kidogo kidogo na nguo za michezo au za kazi uwekwa pamoja tofauti. Hii husaidia kutunza nguo vizuri na kuhakikisha zinakuwa safi na tayari kwa kutumia. Hivyo basi kufua nguo ni shughuli ya kawaida lakini inayopangwa ili kufanya maisha ya kila siku yawe raisi na ya sio na msongwa mawazo.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hufanya mambo kadhaa ili kupumzika, kupumzisha akili na mwili na kurudisha nguvu za kwa kazi inayofuata. Mwanzo, mimi upumzika kidogo nikikaa au nikitembea ofisini ili kuandua msongo wa mawazo. Hii usaidia kuamusha akili na kuirudisha tija. Mara nyingi napenda kuchukua kinywaji kidogo kama maji, chai au kahawa. Kinywaji hiki uchochea mwili na ufanya nishati irudi. Tatu, mara nyingine ufanya mazoezi madogo au kupumua kwa kina. Hii usaidia kuondoa msongo wa misuli na kuongeza umakini. Mara nyingine napenda kuzungumza na wenzangu wa karibu, mazungumzo madogo ufanya mapumziko yawe ya furaha na uondoa hali ya unyongofu kazini. Hivyo basi kwa ujumla mapumziko kazini ni wakati wa kupumzika, kuchajiwa nguvu na kujiandaa kwa kazi inayofuata. Hivyo basi nikipumzika inasaidia kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya univutia kwa sababu huleta njia rahisi na za kisasa za kufanya mambo iwe ni kazini au katika maisha ya kila siku. Kujaribu teknolojia mpya unisaidia kujifunza, kuboresha ujuzi na kuendelea kuwa na maarifa ya sasa. Napenda hasa teknolojia zinazoongeza ufanisi na tija kama programu mpya za kazi, zana za mawasiliano au mifumo ya kuhifadhi taarifa. Pia unifanya niwe mwepesi kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia yanayotokea kila wakati.

Kusubiri kwenye mstari, mara nyingi huhusisha, uvumilifu na subira. Lakini pia kuna hisia tofauti zinazoweza kujitokeza kulingana na muda na mazingira. Kwanza, mara nyingi nahisi hii ni fursa ya kupumzika kidogo au kutafakari. Kwa mfano, ninaweza kutumia muda huo kuangalia simu, kufikiria mipango ya siku au kupanga mawazo kuhusu kazi au shule. Hata hivyo, wakati mstari ni mrefu sana, mara nyingine nahisi uchovu au kuchokeshwa hasa ikiwa ni joto au sehemu yenye msongamano. Hii inaweza kufanya mtu ahisi hamu ya kusongea haraka. Pia, pili, mara nyingine huhusisha uvumilifu na nidhamu kwani kusubiri ni sehemu ya maisha na hujifunza subira na kushirikiana na wengine bila kushangaa nikiwa. Hivyo basi kusubiri kwenye mstari ni changamoto kidogo lakini pia fursa ya kupumzika kufikiria na kujifunza uvumilifu ni jambo la kawaida maishani na jinsi unavyolishughulikia linaweza badilisha hisia zako kuhusu hali hiyo.

Ndio, nimewai kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni uzoefu wakufutia sana asa kuona jinzi mambo ya navio pangwa kuanzia uwaja wa dege adi dani ya dege. Nilifurahia kupaa na kutua kwa dege, pamoja na kuwa na mandhari ya juu kama mawingu na miji ikiwa chini. Ingawa mwanzo kulikuwa na isia ya wasiwasi kidogo badaye nilizoeya na safari ikawa ya kufuraisha kusafiri kwa dege unipa isia ya kasi maendeleo na fursa ya kuona sehemu mpya na niuzoe funina upenda.

Kupanda wangu, sikubali kungoja kwa mda mrefu bila kuangalia kabisa. Hasa kama ni barua pepe muhimu ya kazi, hii kwa sababu baadhi ya taarifa zinaweza kuhitaji majibu ya haraka. Na kungoja sana, kunaweza kusababisha kuchelewa kwa kazi au kushindwa kushirikiana vizuri na wengine. Hata hivyo, sikubali kuangalia kila sekunde pia. Kwani hiyo inasababisha msongo wa mawazo. Kwa hivyo napanga mda maalumu wa kuangalia barua pepe na wakati mwingine kama sipati barua mpya, huwa nakubali kungojea mda mfupi kabla ya kuangalia tena.